Ndio, napenda sana kuendesha baiskeli kwa sababu inanipa uhuru wa kuchunguza masingira na ni njia bora ya kufanya mazoezi huku nikifurahia hewa safi inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nguvu ya kuanza siku kwa uchangamfu.